Mtu ambaye anaanza kazi, ushauri ambao ningempatia ni kwamba azingatie zile vitu ambavyo vimeekwa pale vyaku kazini, awasikilize wafanyikazi wenzake, awe mtu wa heshima kwa wafanyikazi wenzake na kwa kazi yenyewe, haifanyi kazi hiyo kwa umoja na atafanikiwa baadaye, atasaidika baadaye kwa hivyo, asilete kiburi kazini, ajifunze awe mtu ambaye ako tayari kujifunza na kufunzu.

Ndio ninafuata matukio ya kimataifa. Hii nalinganisha na kazi ambayo ninayofanya, kazi ya utangazaji na uwana habari. Kwa hivyo, matukio ya kimataifa lazima nizijue kwa sababu hiyo ndio mambo ambayo tunazingatia sana kazini. Kwa sababu kama saa hiizi, ninajua mambo ambayo yanayoendelea marekani. Ile mtaa ambayo inaitwa Minnesota. Kwa hivyo, ninajua matukio ambayo yanatokea ya kimataifa na pia taifa letu. Pia huko nje, mambo yanayoendelea ya kispoti, ya kipolitiko, ya kisiasa, ya kimanthari.

Jambo la dini ambalo ni muhimu kwangu ni kuzingatia na kufuata sheria za kidini. Kumheshimu na kumuenzi mwenyezi Mungu. Kusikiliza mawaidha ambayo napewa katika kitabu cha bibilia na kufuata ambavyo unaambiwa. Pia dini inataka kuwa inataka watu ambao wasio na kiburi watu ambao wasiojifanya.

Kwa sana sana napenda kuvaa nguo za za kazi zile wanazoziita 'official'. Eeh, kwami kwa mara mingi utanipata nimezivaa. Hizi ni nguo mbazo zina zinakutoa zinakufanya unakaa mtu wa heshima. Kwenye jamii na bali nakufanya unakaamtu ambaye amajipanga kimaisha na mtu ambaye anajua kile ambacho anachofanya maishani yake. Kwa hivyo napenda kuvaa hizo nguo. Lakini pia kwa masaa ingine navaanga. Napenda kuvaa nguo za ki nyumbani. Nguo ambazo hazinibani nguo ambazo zimetulia.

Msimu wa mwaka ambao naupenda zaidi ni ule msimu wa jua jua isiyo kali na bado hakuna mvua mingi ni ile masaa ambayo imetulia kuna jua kidogo hivi na mvua bado kidogo kidogo hivi ndiyo ina balance yote mbili. Hii ni ile msimu ambao unawezafanya kitu chochote ile, unawezaenda kwenye kuogelea unawezaenda kuhusika kwa shamba unawezafanya mambo yako bila, bila tashwishi yoyote.

Ndioo nishawahi kulima, mimi ni mkulima. Nikona shamba ambayo nililima mwaka uliopita. Hii nililima mahindi, maharagwe, nimelima kabichi, mboga, nyanya pale nyumbani bado kwa hivyo unaweza sema mimi ni mtu ambaye nishawahilima. Mara kwa mara ninalima wakati ambao kuna mvua ile vizuri, utanipata shambani wakati ambao nimetulia sina kitu cha maana ambachi ninafanya, utanipata nimetulia, niko shambani nalima.

Vitu nimenunua, naweza nunua vitu mtandaoni. Bado naweza enda soko. Nijipeleke sokoni ninunue vitu. Kwa hivyo inatagemea ni kitu gani ichi ambacho nataka kununua. Kama ni kitu ambacho, kama ni kitu cha kitekinolojia hivi, kitu kama televisheni, simu, computer, laptop. Vitu kama hizo nazinunua mtandaoni. Lakini kama kitu kama nguo, chakula, mavazi, vitu mbavyo naweza enda kwa soko navinunua mimi mwenyewe.

Kitu ambacho nafanya kulinda mazingira kwanza ni kutotupa taka kila mahali, usitupe taka taka kila mahali. Kuna maeneo ambayo yametengwa kwa mikakati ya kutupa taka ambayo itakuja kuchukuliwa. Kwa hivyo sipendi kutupa taka kila mahali, sana sana plastiki na hii makaratasi ambayo haya uzwi kwa hivyo. Pia kitu ambacho nafanya kuzililinda mazingira ni kupanda miti, kuchunga manthari, hakuna kukatakata miti ovyo ovyo. Unaharibu manthari, unaharibu afya na dunia.

Mahali ambapo ningependa kutembea saana ni mji ambao unaitua Los Angeles pale marekani hii ni kwa sababu mimi kama mtu ambaye anayependa filamu unajua pale Los Angeles. Ndipo ambapo panajulikana saana kwa filamu mingi. Kwa hivyo ningependelea kutembelea huko ndio nisome zaidi, nielewe zaidi mambo yakufanya filamu ya kufanya muziki ya kufanya mambo ya kutumbuiza watu. Pia ningependa kutembelea mji wa Barcelona pale. Mji wa Barcelona ni mji ambao unajua kandanda vizuri. Mimi kama mpenda kandanda, mimi kama shabiki mkubwa wa kandanda ningependelea kwenda pale Barcelona ili nielewe vile ambavyo kunaenda.

Sijawai kuona bahari. Ndio mimi sijawahi kuona bahari. Mahali ambapo ninakaa ni bara. Mbali sana na bahari. Kwa hivyo, sijapata muda wa kwenda kuona bahari. Lakini ningependa, huu mwaka kabla huu mwaka uishe nikuwe nimetembelea pale bahari. Nasikia pale ni mahali ambapo pametulia. Mahali ambapo pana mandhari mazuri. Mahali ambapo inaweza fikiria. Na ufurahie maisha vizuri. Kwa hivu, sijawai kuna bahari. Lakini ngependa kuna bahari.

Siku yangu ya kuzaliwa naisherekea kwa njia ya kukutana na marafiki zangu, tunapiga gumzo hapa na pale, tunasherekea na vinywaji, na chakula, pia mara ingine napatana na familia, tunaongea, tunakata keki, wananipa ushauri wao ambao nausikiza vizuri, bado pia tunajivinjari tu, mambo ni mengi sana kufanya siku yangu ya kuzaliwa.

Bado sija jifunza kupiga guitar lakini najua kupiga guitar kidogo hile tu ya jujuu. Lakini ningependa sana kujua kupiga guitar Guitar, hiyo ingine inaitwa piano. Bado hizo na drums. Kupiga ngoma kupiga guitar na bado kupiga keyboard hiyo ndo vitu ambayo ningetaka kujua. Huu mwaka ambayo tumeingia wa elfu mbili na ishirini na sita hiyo ndo mambo ambayo nitaiyeka kipaumbele. Kabla mwaka uishe huo ndo mambo ambayo ninataka kuwa nishajua.

Kumbu kumbu ambazo ninazo za shule, ningeanza na shule ya msingi. Ile siku nikuwa darasa la tatu, nilipokuwa nambari moja katika nchi mzima. Nilikuwa nambari moja nchi mzima, nikazawadiwa na baisikeli, nikazawadiwa na pesa, bado nikazawadiwa na mavitabu, chakula. Alafu kumbukumbu ya shula ya upili na ile wakati ambao tulipopelekwa kwenye zara, kwenye ziara katika nchi ya Uganda ilikua siku nzuri, siku ambayo ilinifurahisha, ningependa sana kurudia hiyo mambo, ningependa kurudi hapo. Kumbukumbu hio hua inanifurahisha sana, ningependa sana hio mambo.

Ndiyo kuna vitu ambavyo ninavinunua kutumia simu ee katika mitandao tofauti kama vile jumia kilimalll alibaba amazon ee kuna vitu ambavyo natumia simu sana sana vitu ambavyo ni vya kiteknolojia kama vile televisheni kompyuta simu pia masaa fulani mavazi bado nanunua kutoka kwenye simu ee hivi sasa karibu kila ketu kinauzwa kwenye simu hata chakula ukitaka unaitisha kutoka kwa simu.

Mimi na marafiki zangu tunapenda kuja kuongea, kuongea, kusaidiana, kufunguana akili na kupeana mawazo ya vile ambavyo tuta tutasaidika kwenye hii maisha kihela. Pia tunapenda kuongea, kucheka, kusaidiana hapa na pale. Kubarizi, kupiga mambo yetu pale mdogo mdogo ndio, kwa hivyo mimi na marafiki zangu mambo mingi tunafanya mingi sana.

Kitu ambacho naweza kuambia kuhusu kazi yangu na masomo yangu ni kwamba nimesomea somo la utangazaji na wanahabari katika chuo kikuu cha Mount Kenya University Na hiyo ndio kazi ambao nafanya kazi wa utangazaji na wanahabari kupiga picha kuchukua video kuandika habari. Nilipenda somo hili au kazi hii kwa sababu hii nikitu ambao nikifanya nikitu ambacho kinani furahisha nikitu ambacho napenda kufanya. Changamoto ambazo nimepetana nazo mara moja ni ukosefu wa kazi. Watu ya ambao wanakiburi kazini wanakata kukusaidia lakini ambano nikitu ambacho kina nisaidia maishani.

Tukio muhimu maisha ni mwangu ni tukio ambalo lilitendeka. Nina matukio mengi ambayo yanatendeka maishani mwangu ambayo ni muhimu. Kutoka nikiwa mdogo, nikiwa shule wa msingi, nikaenda shule ya upili, nikaenda chuo kikuu. Bado tukio ambalo linani ni muhimu sana maishani ni ile siku ambayo nili maliza chuo kikuu na nikapata kazi hiyo ndo siku ambayo ilifurahisha. Kwa sababu ni siku ambayo ilifungua macho, siku ambayo itanisaidia maishani kabisa kabisa kabisa.

Ndiyo nishawai kushiriki kwenye mashindano tofauti. Kama vile huu mwaka uliopita elfu mbili na ishirini na tano, nilishiriki kwenye mashindano ya utangazaji na uwanahabari. Katika kitengo cha uandishi. Na nikaibuka nikiwa nambari moja. Nikapatiwa kile kitu ambacho wanaita certificate. Na bado nikapatiwa trophy. Ile ya kuja nambari moja kwa hivyo. Mimi ni mtu ambaye napenda kushiriki mashindano. Napenda kushinda. Sipendi kushindwa ilihali ni lakini nimeshindwa maramoja mbili. Na unakubali unasema ni sawa.

Kwa mara moja moja ndiyo napenda kutumia GPS na kusafiri na ramani. Hii inasaidi kwa mfano upotee upotee ama uchukuliwe utekwe nyara ama upoteze simu yako hii kitu ikiwa on ikiwa GPS ikiwa kwenye simu ni rahisi sana kufuatilia. Vile ambavyo simu yako imeenda ama vile ambavyo ulienda mpaka mahali ukapotea.

Mafunzo ya kazi ambayo yananisaidia sana ni wafanyikazi pia wamenipa ushauri, wamenipa matukio na wamenipa mpangilio ya vile ambavyo nafaa kuwa nikifanya katika kazi ili niweze kuhitimu mahitaji yanayohitajika pale kazini. Kwa hivyo nimepata mafunzo mbali mbali hapa na pale za utangazaji na za kuandika utangazo.

Wakati ambapo naitaji msaada kazini kitu ambacho nafanya ni na wakuta wale wafanyi kazi wenzangu na kuwashauri wanisaidie na wanisaidie na mipango ama wanipe ushauri ya vile ambavyo nitaepukana na changamoto hili ambalo nimelipata kazini mara ingine na ingia kwenye mtandao na kutafuta suluhisho ya vile ambavyo nitaepukana na changamoto hili.

Kitu ambacho ninapenda sana kuhusu shirika langu ni kwamba ni watu ambao wanajielewa wanajitambua. Ni watu ambao wanaeza kusaidia ile wakati ambayo umepatwa na shida ama changamoto. Kwa hivo ni watu ambao wana utu. Na thamani na hekima katika mambo ya dunia katika mambo ya maisha kwa hivo. Hilo ndo kitu ambalo ninalopenda sana katika shirika langu.

Kitendo cha wema ambacho nishawahi kufanya ni siku moja nilimpata mtu ambaye hajiwezi, mtu ambaye hana nyumba, hana chakula, hana pesa. Nikamwambia, nikamchukua, nikampeleka kwa hoteli, nikamnunulia chakula, akashiba, nikampeleka kinyozi, akanyolewa, nikampeleka hoteli, akaoga, akajisikia kwamba ni mtu ambae anapendwa duniani na nikamwachia hela kidogo ya kumsaidia ya maishani kwa hivyo. Hilo ndo kitendo cha wema ambacho nishawahi kufanya.

Ndiyo napenda kula samaki. Aina mingi ya samaki kuna vile mbuta, kuna vile tilapia, kuna vile omena, kuna vile bado vinaitwa paka samaki bado. Kwa hivyo mimi ni mtu ambaye napenda kula samaki. Samaki unajua inakupatia. Inajenga mwili, inakupa proteins. Na bado inakusaidia kiafya. Na ki mwili kwa hivyo ningeshauri mtu yeyote akule samaki inachangamsha kichwa vizuri sana kwa sababu ina ile rotuba inayaitwa omega inasaidia akili sana kuchangamka.

Shughuli zangu za wikendi zihukuwa. Zimejipanga tu polepole kwa sababu nikifika jumamosi na jumapili hii ni siku ambayo kuna michezo ya kandanda ya uingereza kwa hivo mimi kama nikiwa mshabiki mkubwa wa kandanda. Kitu kubwa ambacho ninafanya siku ya jumamosi ni kutizama mipira hii. Na kutulia nyumbani. Nikiwa labda na marafiki zangu ama nikiona mchumba wangu pale nyumbani tumetulia tutunaona mpira hizi. Pia usafi kidogo kidogo wa nyumba napenda kuufanya wikendi.

Changamoto ambazo nakutana nazo kazini mara mingi ni kutojua ama kutojua ambacho kinahitajika kufanyika kwa hivyo. Inanipa changamoto na vile ambavyo nitafanya kazi hapo kazini. Na inatagemea kwamba ni nini ambacho ninafanya. Ni nini ambacho ninatangaza ama kuripoti.

Nchi yambao ningependa kutembelea sana ni nchi ya marekani na kuna nchi bado ya ufaransa, bado kuna nchi ya uhispanye na bado kuna nchi ya ujerumani, bado kuna nchi ya ujapani na uchina bado. Nina nchi mwezi katha wakatha bado ningependa kutembelea nchi ya uingereza bado ni nchi moja ambazo ningependa kutembelea sana.

Siku ya leo wazo ambalo ninalo nzuri ni wazo la kutafuta hela. Ninataka kutafuta pesa sasa kwa sababu tumemaliza na siku kuu ya kusherekea Christmas na mwaka mpya. Sasa imefika wakati wa kurudi kazini na kutafuta hela. Hio ndo wazo zuri ambalo nimekuwa nalo siku ya leo.

Kitu ambacho napenda sana ni kulala mapema na kuamka mapema. Yee, ikifika saa nne nakuanga nishalala, saa nneusiku. Na ikifika dhenashara asubuhi, saa kumi na mbili asubuhi nakuanga nishaamka. Kwa hivyo napenda kulala mapema na kuamuka mapema.

Wakati ambao nikona wasiwasi, kitu ambacho hua nafanya kwanza ni kufunga macho na kuomba namuomba mwenyezi Mungu anipe, nguvu na anipe ujasiri katika majaribio haya. Kisha, ninajipa moyo na kujiambia kwamba, uu ni muda ambao utapita tu. Si muda ambao uko hapa milele kwa hivyo. Ninafaa tu nijikaze kimwanaume, niepukane na hili changamoto na wasiwasi hili. Bado nafikiria vile ambavyo nitajitoa kwenye, shida hii au kwenye wasiwasi hii nilionayo.

Mabadiliko kazini mvile ambavyo naishambulia. Najipa moyo na kujiambia kwamba hii ni kitu ambacho naezajifunza. Naezafaulu na chukwa hivyo. Nakaa chini. Naangalia nini ambacho naeza fanya. Hili niweze kuingiana na mabadiliko haya kwenye kazi. Kwa sababu kila kitu kinamabadiliko kila kitu kitakuja kubadilika kwa hivyo ni vizuri kujiega kwenye kwenye uwezo wa kubadilika na vitu hivyo.

Ndio ninapenda kucheza ngoma. Ndio napenda kucheza ngoma. Ngoma aina zote, ngoma ya dancehall, ngoma ya reggae, ngoma ya bongo, ngoma ya R&B bado. Pia ngoma ya gospel, ile ya kanisani bado napenda kucheza. Mimi kama nilivyo sema mimi ni mtu ambaye anapenda kucheza ngoma, mtu ambaye anapenda usanii, anapenda muziki. Kwa hivyo ndio ninapenda kucheza ngoma.

Kile ambacho ninafanya kutia moyo wenzangu ni kuwaharifu na kuwapatia mawaidha na maoni ya kwamba katika maisha kila kitu kita kuja kubadilika. Kuna wakati ambao unafuraha na kuna wakati ambao utakuwa na huzuni kwa hivyo. Usizingatie ili pande mbaya wa kitu kwa hivyo uvizingatie na uzuri wake. Na umuombe mungu, ukimwomba mungu atakusaidia ata kupa nguvu na atakupa uja siri.

Ndiyo ninapenda kuangalia nyota hasaa masaa ya usiku wakati ambapo hakuna mawingu nyota inaonekana vizuri angani. Inaipa anga manthari mzuri, inapendeza macho bado, ukiangalia nyota usiku pia unaeza. Mkiona wanasema ukiomba ukiangalia nyota maombi yako ya nasikika na mungu wana kuona na na kusikiza.

Kwa sana sana napenda kwenda madukani masaa ya jioni. Masaa ambayo nimetoka kazini ndiyo masaa ninayopenda kwenda madukani. Kwa sababu masaa jioni ndo utapata kila ambacho u. Natafuta. Au masaa ya asubuhi kabisaa. Lakini kusema ukweli sina masaa mbayo ninapenda kwenda dukani. Nitaenda dukani masaa yeyote mbayo ninahitaji kitu.

Rafiki angu wakaribu saidi ni mtu ambae tulikutana nae miaka yangu ya utotoni tulikuwa majirani. Alikuwa majirani wangu. Mambo ambayo tulikuwa tunafanya pamoja ni kama kucheza mpira. Kwenda kuwinda sungura msituni kwenda kuchunga mbuzi kwenda kuogelea mtoni kupanda miti. Ni mtu ambae na mtu ambae tumesaidiana kimaisha. Na ni mtu ambae amenionyesha mambo mengi maishani. Na mimi nimemuonyesha mambo mengi maishani kwa hivo. Ni mtu ambae tunasaidiana.

Kusema ukweli, siyelewi unakinacho manisha na mziki wa jadi. Lakini, kwa sababu ni mziki, ninaweza kuwa ninaupenda kwa hivo, kwa sababu mimi ni mtu ambaye napenda mziki. Lakini, ukisema mziki wa jadi, siyelewi mziki wa jadi ni mziki upi. Kwa hivo, sina mengi na maoni mengi yapo ya kusema.

Ndiyo nina vaa miwani. Nina vaa miwani. Mimi ni mtu ambaye macho yangu hayaoni vizuri. Kwa umbali kwa hivyo inanihitaji kuvaa miwani. Hasa wakati ambapo nina tumia kitu kama tarakilishi hivi ama simu. Ama wakati ambapo kuna jua kali. Kwa sababu inani sumbua macho inabidi nimevaa miwani.

Mara mingi nacheza na marafiki wangu majirani wangu bado. Mara mingi uta nipata nacheza nao. Pia ndugu yangu bado tunacheza na yeye. Ni kwa sababu hao ndiyo watu ambao tuko nao karibu kwa karibu kwa hivo. Ndiyo hao ndiyo watu ambao nacheza nao sana.

Mikutano ambayo napenda ni mikutano ambayo inasaidia wengine bado mikutano ambayo ni ya kunufaa na kufungua akili. Ile mikutano ambayo watu wanasaidiana wanapeana maadili maoni yao na kufunguana kichwa bado hiyo ndio mikutano ambayo napenda zaidi. Pia mikutano ambayo wanajua hali ya wanasaidia hali ya wenzao.

Mahali ambapo nime safiri mahali pazuri zaidi katika nchi ya Uganda tulikua tumeenda mkongamano wa wanakatoliki pale Namugongo ambayo hutokea kila mwaka ni mahali pazuri sana inakutanisha wakatoliki karibu wote duniani wanakuja pale wana sifu na kuabudu, mnasaidiana, mnasikizana, mnaelewana na watu kutoka nchi mbali.

Kitu ambacho najifanya kwa kujianda kwa mkutano ni kwanza ni kuelewa kitu ambacho kitaongelewa kwenye mkutano huo. Kisha nafanya research yangu. Najua kile kitu ambacho nitaenda kuongelea. Wale wote ambao watakuwa kwa mkutano huo. Kitu ambacho kinafaa kuseku. Kupatika na suluhiso kwa mkutano hii. Ni nini, ni kwa nini tumaita mkutano huo. Kwanza ambacho ninafaa kujua. Kujiandaa mkutano huo.

Wakati wa furaha, kitu ambacho najifurahisha nacho, mara mingi ni kucheza video kwa simu, mchuzi wa kandanda kwa simu. Mara ingia pia kujiburudisha na kinywaji hapa na pale. Pia mara ingine ni kutizama mpira wa kandanda. Mara ingine pia ni kuwasiliana tu na na marafiki zangu, kusaidiana na kusikizana bado.